Ndiyo, napenda kupigia chombo cha muziki. Hingawa si mtalamu sana. Napenda zaidi vyombo raisi kama gita au kinanda kwa sababu vinanipa nafasi kujifunza taratibu na kujieleza kupitia muziki. Kupiga chombo kunisaidia kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na pia huniongezea ubunifu. Kwa jumla, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu unifanya nijisikia uhuru mwenye furaha na karibu zaidi na sanaa ya muziki.

Ninaishi katika eneo tulivu na lenye mazingira mazuri, linalonipa amani na faraja ya kuishi. Ni mahali ambapo watu wanaishi kwa mshikamano, wanaheshimiana na kusaidiana katika shughuli za kila siku. Kuna huduma muhimu karibu kama maduka, shule na viotuo vya afya, jambo lanlorahisisha maisha ya kila siku. Mazingira ni safi na yana nafasi ya kupumzika, kama bustani au sehemu ya kutembea, hivyo hunifanya nijisikie uhuru na nikiwa na nafasi ya kupumua. Kwa jumla mahali napoishi ni salama utulivu na ninapowezesha kuishi maisha ya kawaida kwa amani.

Napenda zaidi AC kuliko upepo wa kawaida. Hasa pale ambapo hali ya hewa ni ya joto sana. AC hunipa baridi ya haraka na ya kudhibitiwa. Na hunifanya nijisikie nikiwa warm na mwenye faraja katika wakati wa joto kali. Hata hivo mara nyingi napenda pia upepo wa kawaida. Hasa jioni au usiku kwa sababu unahisi wa isili hunipa hewa safi. Kwa jumla napendelea AC kwa urahisi na ufanisi lakini upepo nao una nafasi yake kulingana na mazingira.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kujipanga vizuri na kutumia muda kwa mambo yenyefaida. Unaweza kuanza kwa kufanya kazi muhimu kwanza. Kisha ukachukua mapumziko, mafupi ili kupumzisha akili. Pia ni vizuri kujikumbusha malengo ya hapa na kufanya angalau hata moja ndogo kuelekea kuyatimiza. Mwisho wa siku ni wazo nzuri pia kujipa muda wa kupumzika na kufanya kitu kinacho furahisha ili uendelee kukua nanguvu na motisha.

Ninapata habari kutoka kwenye vyanzo mbalimbali kama television, radio, magazeti na pia mitandao ya kijamii Mara nyingi hutumia simu au interneti kusoma habari za mitandao. Kwani ni rahisi na haraka kupata taarifa za hivi punde. Pia mazungumuzo na watu wengine hunisaidia kupata mitazamo tofauti kuhusu kinacho endelea.

Ninapanga wiki yangu ya kazi na kuanza kuandika orodha ya mambo yote ninayopaswa kufanya. Kisha nayapanga kulingana na kipaumbele chake. Huwa naangalia kazi muhimu na za haraka kwanza alafu nazisambaza kwa siku tofauti ili nisijichoshe sana kwa siku moja. Pia naacha nafasi ya mapumziko na mambo ya dharura. Kwa sababu si kila siku hupangwa kama ulivyotarajia. Kwa kufanya hivyo, hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Asubuhi napenda kunywa chai ya kawaida yenye kiwango kidogo cha sukari, kwa sababu hunisaidia kuamka, kunipa nguvu kidogo na kuanza siku ya mtazamo mzuri. Wakati mwingine, nikihitaji nguvu zaidi napenda pia kahawa ndogo kwani hunipa motisha na kuendelea na kazi zangu na kunifanya nihisi macho na makini. Kwa kifupi kinywaji cha asubuhi ni kile kinachoongeza nishati na kunisaidia kuanza siku ya furaha na thabiti.

Mara nyingi asubuhi napenda kula chakula rahisi lakini chenye nguvu. Kwa mfano nafahamu kuwa ni muhimu kula kitu chenye proteini na wanga kidogo. Hivyo napenda mayai ya kukaanga kidogo au uji wa ngano au mtama pamoja na chai au kahawa. Wakati mwingine nikihitaji kitu haraka napenda pia kula mkate au chapati kidogo na siyagi au mafuta kidogo. Kula asubuhi kuna nisaidia kuwa na nguvu za kuendelea na kazi na kuna hakikisha akili yangu inafanya kazi vizuri.

Hekima ni ujifunze maishani kwamba kila kitu kina kipindi chake na uvumilivu ni muhimu sana. Nimejifunza kuwa si kila changamoto au shida inapaswa kutatuliwa mara moja. Mara nyingi uvumilivu na kupanga hatua kwa hatua hutoa matokea bora zaidi. Pia nimejifunza kuthamini kila fursa ndogo, kushirikiana wengine na kushukuru kwa yale madogo tunayoyapata. Kwani maisha ni machanganyiko na changamoto wa changamoto na furaha. Mwisho, hekima kubwa ni kuelewa kwamba kushindwa mara nyingine si mwisho bali ni somo linalotufundisha jinsi ya kuwa bora zaidi.

Kwa sasa, sina mnyama wakufugwa, lakini ngependa sana kufuga mbwa siku za usoni. Ningemchagua mbwa kwa sababu ni mnyama mwenye waminifu, mlinzi mzuri na pia rafiki wakaribu wa binadamu. Mba usaidia kukunguza upweke, uleta fura nyumbani, na pia ufundishika kwa uraisi kufuata maelekezu. Nikiwa kumpata, ningeakikisha anapata chakula bora, matibabu mara kwa mara na muda kutosha kwa kucheza na kufanya mazoezi.